Mimi napenda sana kutembea maeneo yenye asli na utulivu, hasa kando ya fukwe za bahari au kwenye bustani ya miti. Kutembea kando ya bahari kunanipa amani sana. Hasa nikisikiliza sauti ya mawimbi nauhisi upepo mwanana. Pia mimi hufurahia kutembea maeneo ya milimani, kwa sababu hewa ya huko ni safi, inasaidia kuchangamisha mwili na akili. Wakati mwingine mimi hupenda pia kutembea kwenye mji nyakati za jioni, kuona mwanga na taa harakati za watu, jambo ambalo linanifanya nihisi niko sehemu ya jamii inayochangamka. Kutembea ni sehemu ya mazoezi yangu ya kila siku na njia kupunguza msongo wa mawazo.

Mimi huangalia barua pepe zangu mara nyingi sana kwa siku, pengine zaidi ya mara kumi. Kila asubuhi ninapoamka, jambo la kwanza ninalofanya ni kufungua simu yangu na kuangalia kama kuna ujumbe wowote mpya wa kazi au taarifa muhimu kutoka kwa marafiki. Katika kipindi chote cha mchana nikiwa kazini, mimi huachia barua pepe yangu ikiwa wazi kwenye kompyuta ili niweze kujibu maombi ya wateja na mawasiliano ya timu yangu kwa haraka zaidi. Kwangu mimi barua pepe ni kifaa muhimu sana cha mawasiliano rasmi ambacho kinaniwezesha kupata habari kwa wakati na kusimamia majukumu yangu kwa ufasaha. Hata usiku kabla ya kulala mimi hupitia barua pepe mara ya mwisho ili kuhakikisha kuwa hakuna jambo la dharura nililopitwa.

Ndiyo, nishawai kuenda kwenye muonyesho ya sanaa mara kathaa, na kila safari huwa ni uzoefu wa kipekee sana kwangu. Ninapenda sana kuenda kwenye majumba ya sanaa kuona kazi za wasanii wandani, hasa michoro za mafuta na vinyango vya asili. Kitu kinachonivutia zaidi ni jinsi kila michoro unavyoweza kusimulia hadithi tofauti kwa kila mtu anayeutazama. Na kumbuka mara ya mwisho nilienda kwenye maonyesho ya picha za mnato na nilivutiwa sana na jinsi wapiga picha anavyoweza kunasa hisia za watu na uzuri wa mazingira yetu. Kwenda kwenye maonyesho ya sanaa hunisaidia kupanua upeo wangu wa kufikiri na kuna nipa utulivu wakili nikiwa mbali na kelele za mji.

Ndiyo, mimi napenda sana kutembea msituni kwa sababu ni sehemu pekee ninaweza kupata utulivu wa kweli wa akili. Ninapokua msituni, mimi hufurahia sana kusikiza sauti ya ndege wakijibu, sauti upepo unaopita kwenye majani ya miti na harufu nzuri ya udongo na mimea. Kutembea kule kuna nisaidia kusahau kelelea ya msongamano wa mjini na kuna nipa nafasi ya kutafakari mambo yangu kwa umakini zaidi. Pia hewa ya msituni ni safi sana na inanipa inanifanya ni jihisi mwenye afya na nguvu mpya baada ya kutembea kwa muda mrefu. Kwa kweli msitu ni sehemu ya kustaajabisha inayotu kumbusha jinsi asili yetu ilivyo na utajiri mkubwa ambao tunapaswa kulinda kwa faida ya vizazi vijavyo.

Mimi hupenda kusashisha programu za vifaa vyangu kama simu na kompyuta. Mara tu mtoleo mpya yanapopatikana kawaida mimi hukagua masashisho ya mfumo angalau mara moja kwa wiki ili kuhakikisha vifaa vyangu vina ulinzi vya kisasa na vinafanya kazi vya kasi inavyotakiwa. Kuhusu kununua vifaa vipya mimi sio mtu wa kubadilisha simu kupitia kila mwaka. Badala yake, mimi husubiri kila hadi kifaa changu cha zamani kianze kupunguza ufanisi, ambao mimi huwa ni baada ya miaka tatu au minne. Naamini kuwa kusasisha vyiprogramu ni muhimu kwa usalamu wa taarifa zangu, lakini kununua kifaa kipya, eh, hii ni amuzi inayotegemea mahitaji ya kazi na maendeleo ya teknolojia kwa wakati huo.

Ndiyo, mimi napenda sana kazi na kucheza mchezo ya ubao, hasa mchezo wa draft na chess, ninachokipenda kuhusu michezo hii ni kwamba unakuhitaji utumie akili nyingi ya kufikiri kwa umakini kabla kuchukua hatua yote. Kila jioni ya mwisho wa wiki mimi hupenda kukaa na marafiki zangu au familia na kucheza mchezo wa ubao, ambao ni mchezo wa asili unafurahisha sana na kunachochea ushindani wa kirafiki. Michezo ya ubao siyo tu ya kupitisha muda bali ni njia nzuri ya kuimarisha uwezo wa kufanya maamuzi na kutatua changamoto. Kwangu mimi, hakuna kitu bora kama ushindi uliopatikana kwa kutumia mbinu nzuri ya akili kwenye ubao.

Mimi napendelea zaidi kutumia mfumo wa android kwa sababu unanipa uhuru mkubwa wa kurekebisha simu yangu kulingana na mahitaji yangu. Nachokipenda kuhusu android ni uwezo wa kupakua programu mbalimbali kwa urahisi na jinsi mfumo huo unavyofanya kazi. Vizuri na huduma nyingine za google zinazotumika kila siku. Pia simu za android zinapatikana kwa bei tofauti. Jambo linalompa mtumiaji nafasi ya kuchagua kifaa kulingana uwezo wake wa kifedha ingawa mfumo wa IOS unasifika kwa usalama na ubora wajuu, mimi huona Android huwa ni rahisi zaidi kuitumia hasa lapokuja swala laku hamisha faili na kuunganisha simu na vifaa vingine vyako kama kompyuta. Kwangu mimi urahisi na uhuru wa mtumiaji ndio muhimu zaidi.

Ndiyo mimi napenda sana asali kwa sababu ni tamu na ni mbadala bora wa sukari asilia. Kila asubuhi mimi huweka kijiko kimoja cha asali kwenye chai yangu ninachokipenda zaidi kuhusu asali ni kwamba haiharibiki haraka na inavirutubisho vingi muhimu wa afya yetu. Pia mimi huitumia asali kama dawa ya asili napokuwa na kikohozi au mafua. Kwani inasidia kutuliza koo kwa haraka sana. Kwangu mimi asali ni zawadi ya ajabu kutoka kwa nyuki na nikitu ambacho hakikosi nyumbani kwangu kwa ajili ya matumizi ya kila siku. Napenda asali kutoka vijijini kwa sababu haina mchanganyiko wa sukari ya kiwandani.

Kusema kweli, mimi naweza kufanya kazi vizuri katika mfumo yote miwili kulingana na mahitaji ya kazi. Napenda kusumamia pali ninapopewa jukumula kuungoza timu kwa sabubu inafurahia kupanga mikakati kwa hapa wenzangu motisha na kuakikisha malengo ya pamoja nafikia wala kufanisi. Hata hivyo, pia sina shida kusimamiwa kwani naamini kuwa chini ya kiongozi mzuri kunipa nafasi ya kujifunza mambo mapya na kufuata miongozi ya kitaalam. Kwangu mimi jambu la muhimu zaidisi ya cheo bali mishiriti ya nono fanisi kwa katika kazi na mimi kiongozi mzuri lazima hae hamewahi kuwa nafasi mfwasi mzuri kwanza hivyo nikotari kutuwa mchango wangu kwa nafasi yote nitakapopewa.

Ndiyo ni shawahi kuona bahari mara nyingi na kila safari huwa yenye kusisimua sana kwangu ninapokuwa kando ya bahari kitu cha kwanzo kinachonivutia ni ule ukubwa wa maji ni upewa wa macho usio na mwisho napenda sana kutembea kwenye mchanga mweupe hasa nyakati za asubuhi au jioni wakati jua linapozama sauti ya mawimbi yanapogonga mwamba inanipa utulivu mkubwa wa akili na kunisaidia kusahau changamoto za kila siku.